Mimi mara nyingi sipendi kuenda seminar nikienda sinema huwa mara moja moja sana labda nimelazimishwa na mke wangu au na watoto wangu au tuna kikao cha kuweza kufanya ndiyo nikataka kuenda sinema mara nyingi sipendelei.